Mchezo wenye mimi hupenda sana kutazama ni mchezo wa kukimbia kwa sababu kitu kimoja mtu yule ambaye anayekimbia huwa ni kipaji chake na pia huwa ni eneo la mazoezi yanafanyisha mwili wake kwa hivo ni naipenda sana kuitazama.

Katika eneo na mpangilio wa kazi zangu, kazi zangu huanza kuipanga kulingana na wakati ule inahitajika. Kuna kazi naeza kuwa nayo, na nigundue inahitajika kwa muda mfupi, labda siku moja ama siku mbili, naipea nafasi ya kwanza. Na pia ninaangalia faida ile kazi ile italeta, na pia naangalia kama ni mteja ambaye ni wa kila wakati, ama ni mteja wa mara moja.

Hospitari huwa naenda mara kama tatu ama mara nne kwa mwaka, haswa wakati naenda kama kupimwa, kukaguliwa kama ni sukari, kukaguliwa mwiri wangu vile unafanya, ndivyo nihakikishe ya kwamba niko sambaba, kuringana na vile napaswa kuwa na nijue ya kwamba mwiri wangu una afya na niko sawa kabisa.

Wazo mzuri ambalo ninaro kwa siku ya leo ni wazo la kufikia kuwa bora zaidi, kuhusu kazi zangu na kuhusu eneo la kusaidia wengine na pia eneo mbalo nila kisasa. Kwa maana wakati mwingi unaweza kuwa na vitu ama vyombo ambazo hazijafikia kisasa. Lakini mimi naataka nione zile ambazo imefikia kisasa ndivyo niweza kufanya kazi ipasavyo.

Kabisa huwa nafuata matukio ya kimataifa na haswa hua naifuata katika eneo ra mtandao. Maana haswa ukingia kwa mtandao utaweza kupata ripoti. Za kira taifa utaweza kujua matukio yao. Kwingine kulikuwa na uchaguzi, kwingine kuna janga furani limewapiga, huwa naeza kufuatilia vizuri sana.